Unashugulikia muda vipi kazini. Kushugulikia muda kazini lazima ukuwe unajiekea masaa. Unapanga kazi zako. Unajiambia kutoka muda fulani mpaka flani ntafanya kitu fulani. Lazma ukuwe na huu mpangilio. Si unafanya tu kazi kwa ajili ya kufanya. Lazima ukuwe na mpangilio kufanya kazi. Baada ya hii nitafanya hivi. Baada ya hivi nitafanya hivi. Bila kama si bila hivo itakuwa hakuna kitu ya maana. Utakuwa unafanya tu kazi. Unafanya kazi unapata mwisho wa siku umechoka bila kufanya kitu cha maana.